Ndiyo fanya utakavyofanya lakini hakikisha kazi umeimaliza kwa wakati. Na hili jambo linatokea kwako mara kwa mara kwa sababu ya uzembe. Unakuwa na muda mwingi unashindwa kufanya kazi na kuandaa ripoti kwa wakati. Unasubiria mpaka dakika za mwisho au muda wa mwisho. Ndiyo unaanza kufanya kazi ya kuandaa ripoti. Kwa hiyo kiukweli hili swala, kwa upande mwingine ni uvivu wako binafsi, ndio unalichochea. Lakini pia kutokuzingatia na kutokuwa na nidhamu ya kazi ya kwa wakati. Nidhamu ya kuzingatia muda wa kazi. Na hivyo ukiendeleza tabia hii, itakuaribia hata siku za mbeleni. Hivyo wapaswa ukajirekebisha kisha ukaendelea na ukawa unaandaa kila jambo kwa wakati.

Acha uvivu, pika pilau na maharage. Pilau na maharage ni chakula kitamu. Na ni chakula kinachopendwa na watu wengi, asa asa watoto. Na mimi pia, ninakipenda chakula hicho. Pilau na maharage na hakitumii muda mulefu. Ni kama masaa mawili tu. Kitakuwa chakula kimeshaiva. Na watoto watakuwa, wanarudi kutoka shule, watakuta chakula kimeiva. Na wamekula, usijiweke kwenye nafasi ya uzee na bado hujazeeka. Kaa kwenye nafasi yako, wewe bado ni kijana. Pika chakula, kizuri, watu wafurahie, muda wako wa ujana. Pika wali na maharage, pilau na maharage.

Kweli usalama wa mtandao ni muhimu sana na ni muhimu kubadilisha namba zako za usalama kila baada miezi mitatu kweli. Kwa sababu utapeli au wizi wa kimtandao umesha enea karibu kila mahali duniani kote. Katika mitandao ya kijamii kumekua na wezi au matapeli wengi sana. Na wanaujuzi wa kiteknolojia juu ya mambo haya ya kimitandao na wanaeza wakaingilia akaunti zako bila wewe mwenyewe kuwapa. Kuwapa namba zako za usalama. Hivyo yafaa kila muda kubadilisha namba zako za usalama. Na pia kutofautisha namba zako za usalama kwa sababu wanaeza wakafanikiwa kupata namba yako za usalama moja. Lakini wakawa hawana zingine kwa wakashindwa kuingia kwenye akaunti zako zingine na kufanya kitendo cha kihalifu wanachotaka kukifanya. Lakini kama utakua umeeka namba za usalama za ainamoja kwenye account zako zote manake itakuwa nirahisi wao kukufanyia wizi kwenye account zako zote.

Barua pepe zisizo na muhimu au barua pepe za matangazo ambazo zinajaa kwenye simu yako na zinakuwa kama zinafanya usumbufu wakati wa kazi unaweza kuzizuia pia kwa kuwapigia watu wa huduma wa mtandao husika na kuwaelezea kwamba mimi sihitaji barua pepe za matangazo kwenye simu yangu za aina fulani na za aina fulani wakazipunguza na hauta ziona tena. Hii ni njia moja wapo abambyo itakusaidia wewe kuwa free na barua pepe zitakazo ingia kwenye simu yako, zitakua ni za maana. Kwa hiyo utakua na utulivu na utatenga muda wa kuenda kuzisoma, kwa sabu utaamini zote niza maana, na ukifika kwenye ukurasa wako wa barua pepe, utakuta barua pepe zilizopo ni barua zenye mtiririko na zenye maana sahihi, ushanielewa hautokuwa tena na haja ya kuchambua ipi ni ya muhimu, ipi ya matangazo, ipi sio ya matangazo kwa hiyo unaweza kuwapigia watu wa wa mtandao, watoa huduma wa mtandao ukawaelezea bwana kwamba hii barua pepe, sizihitaji za matangazo kwenye simu yangu na wakazikatisha hiyo asante, au unaweza ukatafuta mdau au mchambuzi wa mambo hayo akakulekeza akakupa labda menu ya kupigia na barua pepe hizo zikakoma kungia kwenye simu yako.